Moyo wangu huwa unafutiwa na mazingira ambayo yanakupa utulivu. Napenda kukua mashambani. Hakuna mahali panashinda nyumbani vijijini. Napenda kule ambako asubuhi unaamshwa na sauti ya ndege na harufu ya mchanga uliopata mvua kidogo. Pale ambapo kuna kijani kibichi kila maali, miti, ya miembe, mikahawa, na hewa ni safi kabisa.

Manze, hapo mimi niko upande wa mwanga wa kati mara nyingi zaidi. Jioni nikiwa nimerudi kutoka kwa mishemishe zangu, kutoka kazini napenda mwanga laini. Ile taa ya warm yellow, inafanya nyumba ihisi kuwa na joto na amani. Ni mwanga mzuri wa kupiga story na familia, kusoma vitabu au hata kusikiliza ngoma. Inatuliza akili baada ya siku ndefu.

Eee, mimi ni mtu mbunifu. Ninaubunifu wa kutatua shida na ubunifu wa maneno na story. Unajua huku kwetu sa zingine vitu havitembei vile vilivyo pangwa. Kama stima imepotea, ninatafuta njia za kutumia mshumaa na vio ili kuongeza mwangaza. Kama sina kifaa maalumu cha kazi, nitatumia kile kilichopo mkononi kukamilisha shuguli.

Kwa wanyama wa nyumbani, mimi napenda mbwa. Kwa wanyama wa pori, mimi napenda ndovu. Nikitembelea mbuga zetu kama kule Meru National Park. Mnyama anayenimaliza kabisaa ni ndovu. Kuna vile ana busara na utulivu fulani. Ndovu ni mnyama wa familia, wanatunzana na wakumbuka mambo ya miaka mingi iliyopita.

Manze furaiha ikibisha hodi mimi siizuii ninaifungulia mlango wote huku kwetu kenya tunajua kuwa maisha ni mafupi na mishemishe ni nyingi mi najifurahisha sana na kwa muziki na kudensi mimi sii mtaalamu wa kucheza lakini furaha ikizidi miguu inaanza kutingishika yenyewe.

He, nina ndege wa kufugwa nyumbani. Nimefuga kuku wa kienyeji. Hawa ndio wameja hapa kwangu. Napenda kuku wa kienyeji kwa sababu ni wavumilivu na wanajua jinsi ya kujitafutia riziki. Kuwaona wakizungukazunguka shambani asubuhi wakitafuta wadudu na punja za mahindi, unipa raha sana.

Napenda sana sanaa ya maandishi na mashairi. Nikiwa msee wa kuandika na kupenda lugha. Mimi huenzi sana wasee wa spoken word. Pale unapamuona kijana wa mtaa anasimama jukwani. Na kutoa maneno yenye uzito kuhusu maisha, mapenzi au hali ya nchi yetu. Kwa lugha ya sheng au kiswahili sanifu. Mimi hubaki nimepigwa na butwaa.